Napenda kutembea misituni sana kwa sababu huwa napenda kupanda juu ya miti kuona ndege wakitembea huko juu ya miti wakiwa na watoto wakitoa hizo masauti zao mzuri mzuri alafu pia kuna masaa naenda huko kutafuta kuni ili kupikia pia kuna matunda ambayo mimi huyala ambayo yanapatikana huko msituni alafu pia mara mingi kwa msitu za huku kuwa kuna mito. So mara mingi huwa naenda naongelea kwa hizo mito. Najivinjari na marafiki huko alafu wakati kuna jua, msitu inakuwa na miti, unezajikinga, unapata kivuli kizuri kabisa. Kwa hivyo misitu zinakuwanga mzuri kabisa, na huwa napenda sana kuenda huko hata nikiwa nimeboeka sana, nakimbia kwenye misitu, napata hewa safi kuna matunda ya msitu ambao nayakula, naona ndege huko, kuna sungura naeza wawinda yaani msitu huwa na vitu mingi ambavyo, huwa inatuma napenda kuenda huko. Kwa hivyo nikiona msitu mahali, huwa nafurahia, kwa sababu pia kuna hewa safi huko na msitu inasaidia, inaleta hewa safi, kuna miti, mambo ni mingi kwa msitu ambayo natuma napenda kutembea huko hivyo.

Usiku unaeza kukaa hadi saa tatu kwa sababu napenda kulala mapema ili niweze kuwa na masaa kama manane ya kulala kwa sababu inasaidia na mwili sana kwa hivyo kifika saa tatu mara mingi huwa nalala sipendi kupitisha hapo lakini nikiwa na kazi mingi maybe nikona ma nikona mashughuli nafaa kufanya usiku itabidi nimezoea kuzifanya fanya. Lakini sipendi kupitisha saa tatu ili niweze nikapata usingizi mzuri mwili ukapumzika ndiyo kesho yake nieze kukua na nguvu halafu mimi hua sinywi pombe so usiku lazima nilale mapema na kula by saa moja ama kitu six hapo nakua nimekula ndyo ikifika saa tatu mwili umefanya kazi halafu naeza kulala mpaka kesho ndyo nieze niamke kazi nikiwa na nguvu nyingi kabisa kwa hivyo sipendi kupitisha saa tatu.

Mtaa wangu una watu wakarimu sana ni watu ambao mnaeza saidiana wakati uko kwa shida. Wanakupatia chakula ukiwa unahitaji chochote wanaeza kukusaidia na pia una vitu mingi sana kuna video ukiwa unataka kujistarehesha unaeze enda uone video kuna playstation ukitaka kucheza gemu unaeza enda ucheze kuna mito kuna misitu kuna vitu mingi sana ambavyo vinatuma nipende huu mtaa alafu pia huu mtaa ukona teknolojia ya juu kwa sababu usafiri ni haraka, kuna lami, kwa hivyo hata kukinyesha bado unaezo ukatembea huu mtaa pia una watu wazuri ambao hawana mambo mingi alafu hauna wizi ni mtaa ambao umetulia ambao ukona amani kabisa hiyo ndio kitu ambayo napenda katika hii mtaa.

Napenda waandishi wengi sana wa vitabu ambao wameandika vitabu vizuri lakini ule naye nayependa kabisa anaitwa Andrew Kibe. Nimeandika kitabu ya kiji ya kimombo ambayo inaitwa twenty eight commandments kitabu hicho kina mafunzo mingi hasa kinasaidia wanaume wakaweze kujijua wakaweze kufanya mambo ambayo yatawasaidia na pia wasiweze kujiaribu na mihadarati pombe kitabu hicho ni kizuri sana kabisa na huwa kinanipa moyo wakutia bidii katika kazi wakati nasikia ni kama maisha imenilemea nikisoma hicho kitabu kinanipatia motisha naeza kuamka na niendelee kufanya mambo yangu kwa hivyo kitabu hicho, ambacho kimeandikwa na Andrew kibe nakipenda halafu pia Andrew kibe nampenda kwa sababu anafanya vile ambavo ameandika katika hicho kitabu kama amesema tusikunye wa pombe pia unapata hakunywangi kama amefanya watu wafanye mazoezi pia anafanya mazoezi kwa sana sasa napenda kitabu hicho sababu ni kizuri na kina mawaidha mengi sana.

Picha napiga mara mingi, hasa wakati nipo pahali ipanapovutia kama juzi nilikuwa nimeenda kwenye mpira, kwenye kiwanja cha mpira cha kasarani nilienda huko nikapiga mapicha mingi, nikiona mpira. Napiga picha mara mingi sana, nikikula chakula kitamu, nikitembea pahali ambapo ni pazuri kama siku yenye ntaenda pwani, lazima ntapiga picha nikifanya vitu vya ajabu ajabu kama nikiimba, nikidensi, napiga picha najivinjari pia nikiona gari mzuri huwa napiga picha kwa hivyo napigia picha mara mingi sana, lakini inalingana nimeona nini ndo inanisababisha nipigia picha kama nikiona kitu kizuri, lazima nipigia picha, kwa sababu pia picha ni ukumbusho wakati ntakuwa nimetulia, naangalia kwenye simu najikumbusha, pahali nimetoka, na pahali vitu ambavyo nimeona na inanisidia kupata memory, inanicreatia memories mzuri kabisa huwa napenda picha sana.

Ndiyo napenda kukimbia sana kwa sababu nikikimbia huwa inanipatia afya nzuri mwili wangu unakuwa imara. Sitapata magonjwa na pia sitaweza kunona ovyo ovyo napenda kukimbia pia kwa sababu nachezanga mpira na mpira inahitaji mtu ambaye anakimbia kimbia ili aeza kakuwe na gasi mzuri ya kucheza mpira na asichoke ovyo ovyo kwa hivo lazima nikimbie na napenda sana kukimbia ili ku keep my body fit.

Wakati wa msongo wa kazi, huwa napenda kwanza kutulia, ili nisikakue na presha mingi sana halafu naangalia zile kazi ambazo ni rahisi kufanya, naanzia na hizo rahisi ili niweze kuzipunguza kwa sababu ziko mingi kuna zile ngumu, kuna zile rahisi. So nikianzia na zile rahisi nazifanya kama mingi, alafu sasa nabaki na zile ngumu kama zinaeza nishinda, naeza andika mtu tusaidiane kuzimalizia lakini naanzia na zile rahisi ndio nione pia kazi imesonga songa kwa sababu nikifanya zile ngumu zinachukua wakati mwingi na naona ni kama naenda pole pole lakini nikifanya zile rahisi naona at least nimefanya kazi mingi na nimepunguza kazi mingi kwa muda kidogo sana hiyo pia inanipatia motisha hata nikiingia kwa hizi ngumu inakua rahisi sana kuzifanya kwa sababu nimeona ni kitu ambayo naweza. So naanzia zile ngumu zile rahisi alafu nafuatia zile ngumu pole pole na zikikuwa mingi sana naita watu waeze kunisaidia kuzifanya.

Napenda kitanda kizuri kwa sababu kulala huwa ni kama unajitibu mwili kwa sababu mchana unashinda ukifanya kazi kwa hivyo ukilala usiku unafaa unapumzika vizuri na kitanda kigumu kinaweza kikakuumiza kwa hivyo sikipendi sana napenda kitanda kizuri kwa sababu ndalala usiku vizuri. Nitalala usingizi wa pono na nitaweza kuamka asubuhi nikiwa na nguvu mingi bila kusumbuka usiku kwa hivyo kitanda kizuri ndio huwa nakipenda nikilinganisha na kitanda kigumu.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu kwa sababu tulijuana kutoka zamani, huwa siogopi kuwaambia kitu mzuri kitu yote ikuwe mzuri ama mbaya kwa sababu wazee wana maarifa mingi na wakati ninapokuwa na changamoto katika maisha, huwa napenda kukuta wazee ili wakanapatie mawaidha. So pia hapo imenisaidia kutengeneza uhusiano wangu mzuri na wazee katika maisha na wazee ni watu wazuri katika jamii kwa sababu wananisaidia na mawaidha kwa sababu wameona mengi kuniliko na hiyo inanipa kipaumbele kuwa na uhusiano mzuri nao na napenda wazee sana.

Chumba changu cha kulala huwa ni kikubwa kina futi kumi, futi kumi by ishirini na nimekipaka rangi mzuri kwa ukuta wa side moja nimeipaka rangi nyekundu, kule ingine nimeipaka rangi ya manjano yaani na ni chumba ambacho nakipenda sana kwa sababu hapo ndo huwa napenda kupumzika napotoka kazini hapo ndo huwa na lala kitanda changu pia ni kikubwa na kinaridhisha kabisa kwa sababu ninagodoro nzuri hapo, nina blanketi nzuri na pia nina feni wakati kunapokuwa na joto naweza nikaakisha feni na nikapata hewa safi na nikatulia nikiwa katika dirisha naweza ona vitu nyingi sana kwanza geti yangu, geti yangu imelingana dirisha yangu ya chumbani kwa sababu hapo lazima nikuwe nikuwe niko makini sana usiku niweze nikajua nani anakuja kupitia hapo na niweze nikamwona kitu ambacho nakipenda katika chumba changu ni hiyo kuna tv hapo, televisheni ambayo naweza kuona nyimbo na pia nina muziki naweza nikasikiza muziki hapo na inanifurahisha sana.

Mara mingi huwa nacheza na mtoto wangu ambaye ni kijana ambaye ana miaka mbili kwa sababu ninampenda sana nani mtoto wangu wa kwanza. So kila napotoka kazini lazima nimkute nimsalimie. Nicheze na yeye nimfundishe kuendesha baiskeli. Inatusidia pia kupata ile bond ya baba na mtoto wake na nacheza naye mara kwa mara kwa sababu sio ya mtoto mwingine kwa sahii na mtu na huyo ndo mtoto ambaye anatuma nafanya kazi kwa bidii ili akakuwe na maisha mazuri hapo mbeleni.

Napenda kucheza michezo ya video kwanza ile ya mpira kwa sababu huwa na nikona marafiki wengi ambao pia wanapenda kucheza kwa hivyo huwa tunaenda tunashindana unapata tunaekelea pesa mwenye anashinda anaenda na hizo pesa halafu pia inafurahisha moyo inasaidia kurelax akili na pia inakuchangamsha, inakusaidia pia kubond na marafiki zako napenda sana michezo ya video kwanza ya ps4 huwa kwanza kwa nyumba angu nikona ps4 marafiki zangu mara mingi huwa wanakuja tunacheza hiyo michezo, wanafurahia pia mi nafurahia kwa sababu wamekuja na inatuleta ma pamoja kama marafiki kwa hivo michezo hiyo ni michezo ya maana sana na mi naipenda sana.